Wakati wa jua kali, napenda kufanya mambo yanayonisaidia kupoa au kujisikia vizuri. Mara nyingi napendelea kukaa ndani ya au chini ya kivuli nikisoma. Kusikiliza muziki au kuangalia kitu kinachoniburudisha. Napenda kunywa maji mingi au vinywaji baridi kama juisi ili kuzuia mwili kuchoka. Ikiwezekana huoga maji ya baridi au hupumzika kitoko. Pia huepuka shugli nzito mchana au kupendelea kufanya matembezi au kazi nyepisi asubuhi au jioni wakati hali ya hewa imetulia.

Mimi hulea nywele zangu mara moja au mbili kwa wiki. Nafanya hivyo kulingana na aina ya nywele zangu na hali ya hewa. Wakati nywele zinapokauka haraka, hasa kipindi cha jua kali na weza kuongeza mara kidogo. Napenda kutumia mafuta ya nayo faa ili kueka nywele na ngozi ya kichwa katika hali nzuri. Kuzuia kukatika na kuchochea ukuaji wa nywele. Kulea nywele mara kwa mara hunisaidia kuzifanya zibaki laini, zenye afya na nathifu.